Habari za mitandao huwa nasomea sehemu tofauti tofauti na by the way kwenye magazeti kwenye simu yani internet nikimaanisha labda facebook habari za kuhusiana na mitandao au habari mbali mbali zinatumwa huko yeah na inakua ni rahisi kwangu mimi kuingia, kuangalia yeah kuziona hizo habari za mitandao kwamba labda zimetumwa wakati gani zinahusiana na nini na nini kinachojiri kwenye mtandao na kiukweli habari za mitandao ni habari muhimu kwa sababu zinatuambia muda au nyakati fani kuna tatizo fulani limetokea yeah kwahivyo kupitia mtandao ni kama vile imekuwa ikiturahisishia yaani mtandao, habari za mitandao zimekuwa zikiturahisishia sisi, majukumu yetu ya kazi ya kila siku wamekuwa wakiturahisishia majukumu yetu ya kazi ya kila siku, kupitia hizo habari za mitandao kuna wengine wanasoma kwenye magazeti wengine pia kwenye tv kwa sababu hata mimi wakati mwingine naangalia kwenye tv, kwenye channel ya azam kwenye kingamuzi cha azam. Channel ni either htv kuna habari zote kule ukiangalia tbc pia kuna habari zote kule ukiangalia utv pia kuna habari toufauti toufauti yeah. Kwahiyo, ukiangalia E-news, kuna habari pia toufauti toufauti kwa hivyo, mitandao kwa sasa hivi, imekuwa kama chachu yeah imekuwa chachu, na imekuwa ikisababisha ikisababisha vijana tufanyaje, tunakuwa tunapambana na tunakua tunajiamini tunakua comfortable so mitandao ni kitu cha muhimu sana habari za mitandao ndo njia ambao mimi ninayoitumia kuzisomea.

Somo nilikuwa nikilipenda sana shule, nilikuwa ni somo la Kiswahili. Kiswahili nilikuwa nakipenda sana shule. Kwa sababu ndo nilikuwa naona kwamba ni somo ambalo ni jepesi kwangu. Hiyo ni shule yamsingi, lakini pia kwa sekondari sekondari ikabadilika kidogo. Sekondari nikuwa napenda sana history. Tofauti na shule ya msingi kwa sabu kuna utofauti wa sekondari na shule ya msingi hata kwenye masomo yake yanakuwa ni vitu viwili tofauti kabisa.

Mimi zipo harufu nyingi sana ninazozipenda zaidi ya kwa sababu mimi ni mtu fulani hivyo napenda vitu vizuri. Mtu fulani hivyo ninayependa vitu vizuri. Kwa hiyo nianzie kwenye harufu ninazozipenda. Mimi kitu chochote chenye harufu nzuri huwa na kipenda. Mfano labda keki ya chokleti kuna harufu zake nazipenda. Pia baina ya maua, ya maua rose flowers, ya maua mazuri yenye harufu nzuri huwana ya penda. Lakini tukiachana na yote hayo kuna perfume yangu ambayo ni best ninaipenda sana. Inaitwa Praise Weekend. Ile perfume ya weekend, ninaipenda sana harufu yake. Nikikumbuka kuhusu harufu yake, kuna vitu nakuwa nawaza. Namuona mrembo fulani hivi ambaye alikuwa anaipakanga hiyo manukato. Alikuwa ananipitiaga sana. Kupitia hiyo perfume ile harufu by the way, kuna watu muhimu kabisa na waona wanakuja katika kichwa changu ambao sasa hivi tayari wapogo mbali na mimi hiyo perfume ninaipenda sana. Kuhusu chakula ambacho kina kina nukia labda kwamba ni mtu ambaye napenda harufu nzuri, kwa hiyo chakula kikiwa kinanukia vizuri iwe ni harufu sijiui ya nini ilimradi kiwe kinanishawishi sasa nivile labda unavyounga viungo, sijui nyanya vitunguu ukitaka upike roast na pilau kuna harufu fulani huwa inatoka pale pia na yenyewe ni harufu ambayo inafanyaje? Inanishawishi ni harufu pia ambayo inafanyaje? Inanivutia mimi kama niliyvo sema, nilivyo sema, nikikumbuka harufu hii kunabaadhi ya mambo nakuwa nayakumbuka ambayo yashawahi kupita nikipata, nikipata kwa mfano harufu hii nakuwa ni mtu ambaye niko comfortable kuenda sehemu yote inakuwa kwamba, wao it is me nakuwa huru kwa hiyo ni harufu ambayo ninaipenda sana by the way.

Huwa napenda kufanya mambo mengi na familia yangu. Ninapokuwa na familia yangu kuna mambo mengi sana huwa tunafanya ambayo pia ninaweza nikashare na familia yangu kwa mfano kama kuna kitu cha muhimu cha kufanya. Au either kuna semu ya kwenda, labda kuna pikniki, kuna sehemu ya kwenda kula bata, kuna sehemu labda starehe. Tunaweza tukatoka, tukongozana mimi na familia yangu kwa sababu pia ni moja ya vitu ambavyo ni kitu kizuri sana mtu kutoka na familia yako kwenda sehemu fulani kwa jili ya kufanya baadhi ya mambo inakuwa ni nzuri sana kwahiyo mimi mwenyewe napendelea kutoka na baadhi ya watu familia natoka nayo kuna sehemu tunaenda tuna badilisha mawazo inakua ni raha burudani ukiwa na familia yako ukiwa na familia yako mkitoka labda mkiwa aidha kuna sehemu mnaenda, mna kaa uko, mnafurahi watoto nini in short ni kwamba kuna mazingira mapya mnayo kutana nayo kuna vitu vipya mnakuwa mna tengeneza kwahiyo inasaidia ata kiafya kiukuaji wa mwili na mambo mengine kwahiyo inasaidia sana.